Kwa uhakika siezi kusema kuwa ninapenda baridi sana au ninapenda joto sana kwa kuwa ninapenda hali ya sawia wakati ambapo hakuna baridi kali na hakuna joto kali Hii ni kwa sababu wakati ambapo kuna joto kali linaeza kuathiri vile ambavyo ninatenda mambo hasa mambo ya nje ambayo yanahitaji mimi kuwa nje kwa muda mrefu wakati wa mchana na pia usiku Hua ninapenda sana wakati ambapo hewa si wa jota sana kwa kuwa itanisaidia ilikuweza kufanya mambo yangu nikiwa sina wasiwasi wowote Pia siezi kusema ati wakati kuna baridi kali ndipo ambapo ninafurahia ama naipenda kwa sababu baridi kali pia inaeza kuathiri ambavyo navyoyatenda mambo yangu Lakini kwa hakika haiezi kukua ni baridi kali kabisa Lakini huwezi kuilinganisha na joto kwa kuwa joto likiwa kali linaeza hata kusababisha maumivu wa lakini pia baridi kali zaidi inaeza kusababisha maumivu na pia magonjwa.

Na hisi kuwa jambo ambalo ulikuwa ama swali ambalo umeuliza ni kuwa ni malengo gani ambayo ninayo kwa kazi yangu. Nitaeleza swali hilo kwa kuwa sielewi vizuri swali ambalo liko. Lakini kwa kufikiria na tumai kuwa hilo ndilo swali ambalo unauliza. Nitasema kuwa malengo yangu katika kazi yangu kwanza kabisa ni kukua na mafanikio katika kazi yangu na kuwa na utenda kazi mzuri na pia uhusiano mzuri. Na watenda kazi wenzangu, ningependa kukua mfanya kazi ambaye anaweza kushirikiana na wenzake katika kusababisha ama kufanikisha malengo ya kazi ambayo ninaifanya Pia ningependa kupata maarifa kutoka kwa kazi hiyo ambayo yanaweza kunisaidia katika siku za usoni na saa kama Ninatumaini la kuanzisha biashara ama kufanya jambo ambalo liko nje na kazi ambayo nafanya lakini neweza kupata maarifa kutoka kwake Ningependa sana ili nifaidike na pia ni pate kuweza kufurahia matunda ya kazi yangu na pia kufanya kazi yambayo ninaipenda na kusaidia wenzangu mimi mwenyewe na hata jamii.

Kinywaji ambacho nakipenda wakati wa baridi ama kinywaji nacho kipenda cha baridi ni kinywaji cha sharubati cha kwanza kabisa ni kinywaji cha sharubati ya matunda ambayo iliwekwa kwenye friji ni napenda sana wakati ambapo Nakunywa kinywaji hicho hasa wakati ambapo kuna joto zaidi hua inasaidia katika kukata kiu na pia inasaidia kujisikia, kufraisha mwili na pia kupinga jotokali hasa katika mwili lakini kabisa kabisa nalipenda kwa sababu kinwa hicho kinasaidia katika kukata kiu na wakati ambako kuna baridi kama hiyo inasaidia sana wakati baridi hii inaingia kwenye mwili inasaidia katika kukata kiu na pia kukunguza joto.

Naam, ninapiga kura kwa kuwa kwanza kabisa mimi ni mzalendo na pia nimehitimu umri kisheria unaokubalika wa kupiga kura ambao ni miaka kumi na nane kwenda juu.Napenda sana kufanya zoezi ilo kwa sababu kwanza kabisa ni sheria ni sheria na pia ni Pendekezo langu na pia na nafanya kidemokrasia nafanya haki yangu ya kidemokrasia wakati ambapo ninaenda kupiga kura Hakuna mtu anaye nipinga lakini la muhimu kabisa ni kuwa wakati ambapo ninaenda kupiga kura ninasaidika sana saa katika kuchagua kiongozi ambaye Ninampenda ambaye ninaona kuwa ama natumaini kuwa anaeza kufanya kazi vizuri na pia wakati ambapo ninapiga kura Ninatumaini kwa kutakuwa na mabadiliko mazuri hasaa kimaendeleo katika jamii yangu.

Ninapenda wanyama wadogo wa kinyumbani ambao hunisaidia katika kukaa au kupumzika na mimi wakati ambapo niko nyumbani na saa ni wanyama wa kinyumbani kama paka au mbwa wa kinyumbani mbwa wanafugwa kwa utaratibu na kwa umakini Wanasaidia sana hasa mbwa kwa mambo yakuweka usalama na pia kulinda boma wakati ambapo hauko hatakama sio suluhisho kamili za usalama inasaidia kwa kuwa ikiona mtu ama ikiona Jambo halitendeki vizuri kumbukumbu yake ni mzuri na pia inaweza kubweka ili kukujulisha lile ambalo linoloendelea katika mazingira yako wakati ambapo huoni na pia inaweza saidia kufukuza watu ambao isiowajua na pia watu ambao wanaonekana kama wahuni.

Ndiyo ningependa kurudi katika ujana Kwa sababu mahali ambapo nimefika ingawa mimi sio mzee Kuna mambo mengi sana ambayo ningependa kubadili ama ningefanya tofauti Iwapo ningerudi katika ujana na ujuzi ambao ninao kwa sasa Kwanza kabisa ningefanya uchaguzi mzuri ama ningefanya kuchagua mienendo mzuri ya kimaisha wa mienendo tofauti ambayo na niliochagua kurekebisha makosa ambayo ningefanya na pia kutii watu ambao ni wazee ambao wameona mengi kuniliko wangekua na ufahamu mwingi sana wa kimaisha kuniliko Ningerudi kwa katika ujana wangu wa uchangani miaka kama kumi na nane Ningefanya maisha tofauti sana na ninavyoyafanya sasa na labda maisha yangu yangebadilika kuwa mazuri hata zaidi.

Kitu ambacho kina nifanya ni cheke ni filamu ndogo za kuchekesha zinazo julikana kama zile za mitandaoni mitandao kama vile tiktok youtube na instagram Pia Facebook kuna video ndogo za vichekesho mzure sana ambazo uwe zinaunifuraisha Ngependa kusema kuwa hizo ndizo ama hicho ni chojambo ambalo linacho ni kifanya nicheke sana Wakati ambako ni natizama fila mndogo kama hizo zilizo undiwa hapa nyumbani na pia zile zambali Kutuzama kwa kawawida na chekesha sana na pia kumbu kumbu za kitambo Wama mwambo wambayo ya nifanyika kitambo Pia huwa ya nanifanya nicheke sana Lakini ilihali wezi kitegemea sana Ninge sema haswa kitu ambacho huwa kinanifanya nicheke sana Niizo filam ndogo za mitandooni.

Langu la muda mrefu katika kazi yangu, ningependa kukuwa na kazi au utenda kazi mwema ambao ninaeza utumia kwa mahali ambapo nafanya kazi na pia nje mahali kwingine ambapo na hitaji kufanya kazi kwa sababu nikiwa na utendakazi mzuri ama kazi yangu ikia mzuri na ile ambayo nilisomea nitakuwa na malengo au mauthui ya kufanya kazi mahali pengine na kwa muda mrefu ningependa kukuwa na uhakika na kazi yangu ambapo ninajua hata nikiondoka nikienda mahali kwingine ninaeza kufanya kazi bila wasiwasiwa wowote na pia kazi yangu ineza kunisaidia na pia kazi yangu inaeza kuonekana na watu wengine.

Harufu ambayo ninaipenda sana ni harufu ya manukato kwa kuwa manukato yana harufu mzuri na ninaipenda kwa sababu yanasaidia ili. Hata wakati ambapo upo mbeleza watu ni uwa ya nasaidia kwa sababu harufu yako inasikika mzuri na pia mandhari yanapendeza. Napenda manukato kila mahali kwangu kutumia katika utumizi kwa nguo zangu ama mimi binafsi. Kwa chumba changu, cha kulala, kwa nyumba mzima Hata pia katika choo, ninapenda kueka manukatu kwa kuwa inasaidia hata mandhari kunukia vizuri na pia mtu anajisikia yuko vizuri na pia unajisikia uko katika hali mzuri Unaeza kushirikiana na watu, unaeza kuwa na amani na pia kunusa vizuri kuna kusaidia katika amani ya kili Unaeza kufikiria mambo mengine bila wasiwasi.

Kusubiri kwenye mstari sio jambo ambalo ninapenda hasa kama ni kwenye mstari mrefu na itanichukua muda mrefu kufikiwa. Huwa ninahisi kuwa nimechoka na pia umumilivu unapungwa kidugo hasa wakati ya mbapo kuna jua kali ama kunanyesha Ninaweza kushindwa kuvumilia sana na pia inakua shida kwa sababu Ukishindwa kumumilia hivo unaeza kosa kutimiza lengo ambalo nililokuwa nalo wakati huo kama ni lengo la kuhudumiwa kwa ofisi fulani ingekuwa shida kwa sababu Ingechuka muda mrefu kwangu kufikiwa nitakuwa nimechoka na pia akili yangu itakuwa imevurugika nitakuwa nimevurugika kimawazo kwa kuwa nimechoka Kwanza kama ni kusimama nimekuwa ni kisimama nimengoja kwenye mstari ama kwenye foreni ambako nilikuwa nimesimama inaweza kuwa tatizo sana kwangu.

Siwezi kusema kwa uhakika kuwa napenda chakula cha haraka kwa kuwa daktari anasema kuwa si kizuri hasa katika kiafya. Kwa hivyo naeza kusema kuwa chakula cha haraka nikizuri lakini sio kila saa ati nikizuri ama kwa uzoefu sana nikizuri kwa sababu sio kizuri sana kiafya. Na pia, hata kama kinachukua mda mfupi kutengeneza, kina mafuta mengi sana, vitu kama via zivya kupikia kwenye mafuta, koko, nini, ingawa ni vitamu, vya kula hivyo vinaeza kusababisha madhara ya kiafya, magonjwa ya roho, magonjwa ya nini, ya damu. Na haezi kuwa jambo mzuri kwa sababu Baada ya hapo unahitaji kupata matibabu abayo kwa wakati mwingi ya nakuanga bei ghali sana na pia yanaeza kusabisha hatakifo kwa hivo ni ngependa kusema mimi sipendi hicho chakula cha haraka huwa ni na taka kujitengenezea vya kulavyangu nyumbani pole pole bila haraka vya kulavzuri vitamu na pia vina af ya mzuri.

Ndio, mimi ninapenda asali kwa kuwa kwanza kabisa ndicho chakula ambacho duniani hakiharibiki hasa wakati ambapo kimetenge kimetengenezwa na nyuki zenyewe na ni asali ya kiasili yaani asali ile ambayo haijaongezwa kemikali inaeza kuwa mzuri sana kwa sababu mbali na kuwa inatumika katika kuongezea kwenye vyakula Asali pia ni dawa ikiwa yenyewe inaeza tumika kutibu magonjwa ya tumbo na pia magonjwa yanayohusiana na mafua kiasili ama kikwetu ambako nimezaliwa Nimepata asali ikiwa dawa mzuri sana ya maumivu ya tumbo Unaweza kuchukua kijiko kimoja ama viwili vya kawaida inaeza kukusaidia ili maumivu yapungue na pia hata ama hata kusababisha maumivu kuacha kwa kawaida na pia inatumika katika magonjwa ya homa na mafua.

Inapendelea mahali pakimya kwa sababu mahali pakimya huwa pana nisaidia kwa kuwa kwanza kabisa kimya huwa kinasaidia katika mtu kupumzisha akili kupumzisha mawazo na kupumzisha mwili pia wakati ya ambapo una mahali ama unakaa ama unaishi mahali ambapo kuna kimya unaweza kufikiria vizuri kujirudia na pia kuunganisha mawazo yako ili kupata mawazo mengi n mazuri ama mawazo mengine mapya na pia mahali pakimya uwa panasaidia katika kukujiweka vizuri.

Shauri ambayo ningependa kumpa mtu mwingine ni kuwa nijipende na kujidhamini mwenyewe kwa kuwa katika duniani jambo ambalo nimejionea hadi kufikia sasa ni kuwa usipojipenda na kujidhamini hakuna mtu mwingine ambaye ataweza kukudhamini wewe kwa hivyo Wakati ambapo mtu anapokaa katika dunia kabla hata ya kufanyia mtu mwingine jambo, jifanyie wewe mwenyewe na ujifurahie kwa kuwa hata ukitegemea mtu mwingine kufanya hivyo itakuwa vigumu sana kwa kuwa mtu ambaye anajielewa ama mtu ambaye anakuelewa zaidi ni wewe binafsi kwa hivyo ambapo ama kila kitu ambacho unachofanya Licha muhimu ni kujipenda mwenyewe, kujidhamini, kujiheshimu na pia kujisamehea wakati ambapo unapotenda makosa na kujipea muda mwingine ama kujipea nafasi ingine ya kufanya jambo kwa usahihi.

Sina mashauri mengi sana kwa mtu ambaye anaanza kazi ila naeza tu kumshauri kuwa wakati ambapo anaanza hiyo kazi. Jipe moyo na jitahidi sana katika kazi hiyo. Sione kwa kuwa haezi kufanya kazi. Jitahidi na ajue kuwa katika kitu ambacho kinachofanyika ajue kazi itakua nzuri siku moja. Na sita utakapotia bidii na ujiamini kwa kile unachokifanya mambo yote yatakuwa sawa na yataweza kufanikiwa.

Jinsi ama njia ambayo ninautumia kuweka malengo wa kila mwezi kazini, wakati mwingine huwa inalingana sana na kazi ambayo ninaifanya ama mali ambapo nafanya hata kazi hiyo. Inaeza kuwa naifanya mahali kwangu kwa kawaida kwa kazi ama naeza kuwa nimeenda katika mahali pengine tofauti na ambapo nafanya kazi kwa hiyo malengo hayawezi kufanana kabisa kwa sababu bipi inalingana na mandhari ambao nilio kwa hiyo siezi nikaweza kusema ati kazi ambao ninaifanya nina malengo ya kila mwezi wakati mwingine nitazidisha muda ikue ni miezi kama miwili ama mitatu ijayo lakini kwa kawaida huwa ninaweka malengo kulingana na kazi ilivyo kama kazi ni nyingi ninaweka malengo kulingana na kile ambacho ninajifunza ama kazi inaeza kukamilika kwa muda fulani kama ni haraka ama ni pole pole na pia huwa ninaweka malengo kulingana na watu ama kazi naifanya na watu ambao nafanya kazi nao Unasema kwa wakati wa mwezi mmoja nitakuwa nimeweza kutimiza jambo moja au mambo maghili.

Hapana, sipendi hesabu, kwa kuwa hesabu, haijakuwa somo langu kutoka kitambo. Wakati ambapo, nilikuwa mchanga, sikuweza kwa batimba, sikuweza kufanikiwa kujua hisabati vizuri. Kwa hiyo hesabu, haijawaikuwa somo ambalo, ninalifahamu vizuri au vyema. Siwezi sema kwa masomo mengine, lakini hasa kwa hesabu, nimekuwa na matatizo kindogo. Kwa hiyo siwezi sema napenda hesabu Ningependa masomo mengine ambayo ni rahisi zaidi Lakini kwa kwangu hesabu ni nzito kindogo kwa hiyo siipendi vile.

Ninafanya mazoezi asubuhi kabisa. Kwa kuwa wakati huo ni nawona mzuri kufanya mazoezi kwa kuwa mwili wangu na akili vimepumzika usiku kucha. Kwa hiyo, niko katika hali mzuri ya kiakili na pia kimwili kufanya mazoezi bila kushughulika na maumivu ama mambo mengine yanayoweza kunifanya nisiweze kumakinika katika mazoezi yangu. Kwa hiyo mimi napenda kufanya mazoezi asubui. Asubuhi na mapema. Wakati ambapo hata sijafanya chochote. Ninapotopa tu usingizini naingia kwenye mazoezi ili. Hata mwili na. Akili zichangamke ndio niweze kuendelea na siku yangu vizuri. Bila matatizo mengine yoyote.

Ninaoga mara mbili kwa siku asubuhi na jioni asubuhi sana sana ninapenda kuoga kwa kuwa kunanichangamsha na pia mara nyingi niwa ninakua nimetoka mazoezi kwa hiyo ninapenda kuoga iliku jisikia msafi na pia kuanza siku yangu vizuri kama nimengara inasaidia kwa kuwa sitakuwa nime Sitakua ninafikiria mambo mingine na pia nitakapokuwa mbele ya watu. Sitakua na harufu mbaya na pia mwili wangu utakuwa unanukia vizuri. Wakati usiku hua ninapenda kuoga kwa sababu baada ya siku ndefu kazini hua inanisaidia kupumzika kiakili, kimwili, mwili utalegea vizuri napojiandaa kulala. Sitakuwa na uchovu mwingi sana kutokana na kazi zangu za mchana.

Napenda kujifunza mambo mapya kwanza kabisa kwa kujionea watu wengine wakifanya mambo ambayo ni mna maudhui ya kusoma ya kutizama na pia kufanya mazoezi kivyangu ilo ni jambo moja ambalo ama aina moja yangu ya kujifunza mambo hayo ya pili ni kwa njia ya kutizama video Hasa katika mtandao wa youtube Huwa inanisaidia sana na mambo mengi ambayo Nimesoma mapya nimejua kutoka pale Hasa mambo yanayotumia mikono kufanya Ninapotizama hapo ninaeza kufanya vizuri sana Hasa kushona na mambo mengine kama hayo ni mambo ambayo napenda kujifunza ya tatu nikujitizamia ama kutizama mitandao mingine kama vile tiktok, YouTube youtube, facebook na pia instagram Pia huko kuna watu ambao wanaeka mafunzo mingi sana kwa ambayo mtu anaeza kujifunza kutoka.

Naam ninapenda kuzungumza kuhusu siasa kwa kuwa siasa ni kitu ambacho nimeishi kutamani kutoka kitambo kutoka wakati mdogo nilikuwa kuwa ninajiaanzia katika katika shule ni jambo ambalo nili nilienda shule na nikasomea hasa mambo ya kisiasa na ni mambo wa ambayo hunifurahisha wakati ambapo Ninazungumzia na wenzangu ama watu wengine wageni Pia kupeana mafunzo hasa kwa mambo ya kisiasa ni mambo ambayo ninapenda kuzungumzia sana kupeana mafunzo na pia kuhamasisha watu katika mambo ambayo yanaendelea kwenye uwanja wa kisiasa Hasa wakati ambapo uchaguzi unakaribia ni mambo ambayo ninapenda sana kusema kuzungumzia na watu ambao tunaishi nao, ama watu ambao nitakuta mahali fulani na pia wengine ambao tulisoma nao ama wale ambao tunafanya nao kazi hua ninapenda kuzungumzia mambo yanayohusiana na siasa sana.